Nilipo kuwa mtoto, nilipenda kucheza mchezo mingi sana, nilikuwa napenda kucheza na manduguzangu, majirani, watoto, tungenda enje tucheza mchezo wa kandanda, tungeruka, tungepiga densi, tungecheza mchezo wa kujificha na kupatana, na pia tungeshiriki katika mchezo wa kupika, ile tunajifunza kupika chakula aina, ainati. Hizo ndo ilikuwa mambo nilipenda kufanya nilipo kuwa mtoto.

Programu ninazo tumia kwa mara nyingi ni kama Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram. Hizi ni programu ambazo zinasaidia kuwasili na watu mara kwa mara, pia kuangalia nini inaindelea katika dunia, na kufamiana na namambo mengi, na tamaduni za watu walio katika dunia.

Naam, napenda kupika sana. Kwa sababu nasema hivi ni kuwa, chakula ambao unajipikia kwa nyumba ni chakula kitamu sana kuliko chakula ambao unaenda kununua kwa hoteli. Ukienda kununua chakula kwa hoteli unapata ina bei ghali, lakini iyo bei ghali ungeitumia kwa hoteli unaezachukua, uende dukani, ununue chakula kama unataka tuseme kama ni unga ya ugali, mboga, nyama, uje, uikarange, vizuri, nyumbani. Na upate kwamba hata unatengeneza chakula nyingi kuliko ile ambao ungeenda kukula hoteli ni pesa mingi lakini chakula unapata ni kidogo kwa hivo mimi napenda kupika.

Lugha ambayo ningependa kujifunza sana na nielewe kwa umaarifa ni lugha ya kifaransa. Lugha ya kifaransa ni lugha nzuri ambayo ukihata ukiongea unasikia utamu wakuongea hiyo lugha. Pia naeza penda kujifunza italiano kwa sababu nimependa sana kuenda katika hiyo nchi ya italiano na kutembea ili niweze kuzungumza na watu wa hiyo nchi bila kukua na hiyo kutoelewana kwa sababu mimi nakijua kingereza vizuri kushinda kiitaliano.

Vyatu ni navyo pendelea sana ni vyatu ambayo hazazijainuka juu. Nasema hivi kwa sababu Vyatu ambayo viko chini, viko na ustaarabu wake na huwa ukitambia hauwezi anguka kwa sababu ni kiatu ambayo ukivaa unaweza starehe vizuri.

Wakati nina muda ambao sifanyi kazi kwa wingi, ninapata kwamba naeza amua nilale, nipumzishe akili, ama nifanye usafi kwa nyumba, kuhakikisha nyumba yangu ni safi, ama pia ninaeza amua kwamba niende nitembee, kidogo, ninyoroshe miguu, ama niende kwa wazazi wangu niwasalimie, ama tukae na marafiki, tuungane, tupige gunzo.

Naam, natumia mitandao ya kijamii. Natumia mitandao kama WhatsApp, Facebook, Instagram, pia TikTok. Hizi mitandao imenisaidia mimi kujua maarifa ambayo iko katika hizi mitandao ama vitu ambavyo vinaendelea duniani. Pia naeza kujifunza mambo mapya kama siju kupika kitu kama keki naezaenda mtandao niseme nipe maagizo ama jinsi ya kutengeneza keki ya kupika pilau namna hizi mtandao zimenisaidia kunipa maarufu.

Kusema ukweli, mimi siezi sema napenda ama nachukia kuendesha baiskeli. Kwa maana nasema hivi nikuwa, nilipo kuwa mtoto nilipoanza kufunzwa na marafiki zangu kuendesha baiskeli. Walipoanza kunifunza waliniachilia nika endesha kidogo baiskeli, kisha nikapata nimeanguka chini. Sasa kutoka huo muda, mii ni mtu ambaye sipendi kuumia ama kupata alama kwa mwili nika niliamua niache na sijawahi rudi tena kuendesha baiskeli.

Kwangu mimi natazama video pale katika runinga, ninapoona habari za usiku za mchana ama za asubui katika televiseni, ninapenda kuona video katika mtandaoni ama pia kama ni kwa simu naingia pale YouTube alafu natafuta ile video ambayo unaitaka alafu unaitazama nikiwa nimepumzika.

Kwangu mimi, ningesema kwamba napenda keki, kwanza keki ni chakula ambao naipenda kukula, pia napenda kupika aina kadhaa za keki. Napenda keki ya ndizi, keki ambayo ina ladha tamu, imepikwa vizuri ikaiva alafu pia ni nyepesi, hiyo ndiyo keki ambayo mimi napenda. Sipendi ile keki ambayo imeungua na ni ngumu.

Kwa kusema kweli mafanikio ambayo nimepata kazini haswa ni kama vile kujuana na watu katika maeneo mbalimbali ambao wafanya kazi ya aina mbalimbali kama ni kwa benki, kama ni walimu, kama ni udaktari, kama ni kadha wa kadha. Kwangu mimi hio inanifaidi kwa kuwa, ijapokuwa siku nitapata shida ila labda nataka usaidizi pale kwa benki, nitasaidiwa kama ni mwalimu najua mtu ambaye atansaidia. Hio ndio mafanikio yangu kubwa.

Kwangu mimi, napenda kula nyumbani. Kwa sababu unasema nyumbani ni kuwa nyumbani uta utakikisha hautumii pesa nyingi. Kisha nyumbani cha pesa ambayo ungetumia kukula nje kama kwa hoteli, unapata ni pesa nyingi na chakula kidogo ilhali. Hali ungechukua hiyo pesa, ujinunulie chakula, kisha, ujipikie nyumbani na ni tamu alafu ni chakula pia inaeza kufikisha siku inayofuata.

Kwangu mimi, napunguza matumizi ya plastiki kwa namna ambayo nakikisha kwamba kama tayara nina plastiki kwa nyumba, kuliko nitupe alafu ninue nyingine siku nyingine na inezafanya kazi ambayo ilifanya, nitaiosha na nitunze na niieke vizuri. Alafu pia ninanunua vyombo kama vile ambavyo si za plastiki.

Kazi ambayo ninaithamini sana, ni kazi ambayo naifanya kwa roho moja na ambayo pia ninapofanya iyo kazi unapata aliye niandika ni mtu ambaye anakuheshimu na anakulipa unapomaliza kazi, na pia haifanyi kazi, hakupi kazi ambayo inakudhulumu, hiyo ndio kazi ya mbona naidhamini.